La hasha sipendi kutembea mstuni ila napenda miti. Haa napenda kupanda miti kumeesha miti na kuimmshughulikia ila sajahi penda kupenda kutembea mstuni sababu kuna kuna miti kadhaa kuna nyani na wanyama.